Napenda mziki wa urban tone na dancehall. Napenda aina hizi kwa sababu zina mdundo wa kuvutia nguvu na msisimuko na mara nyingi hunifanya nifurahi na kuhamasika. Mwimbaji au bendi ninayopenda zaidi ni wale nyingi wale wanaotengeneza nyimbo za kisasa za dancehall na urban tone kwa sababu wanatoa vibe mzuri na kuchanganya maneno ya rhythm na ustadi.

Wakati wa mvua mara nyingi ni napenda kukaa nyumbani, nikipumzika au kufanya shugli za nyumbani. Napenda mvua kwa sababu inatoa utulivu na ufanya mazingira ya ndani kuwa ya kupendeza sana. Asa wakati unapokua na kinywaji cha moto au kitabu kizuri. Nakumbuka siku moja ya mvua nilio furaia sana ambapo mvua ilianza mapema asubui na nikakaa nikifuraia hewa safi.